Mimi kazini mwangu mafanikio yenye napata kama sasa nafanya kazi ya kufunza AI mafanikio ya kwanza najiendeleza kujua mambo mengi zaidi mafanikio mengine naweza kufanya lugha yangu ikawa sawa mafanikio yengine naeza kupata pesa ya kukimu mahitaji yangu.

Naam, ninapenda chakula cha haraka. Kama sasa ninapenda viazi karai. Hicho ni chakula yenye nitatengeneza kwa haraka sana. Maana yake, ninahitaji tu viazi, ninahitaji viungo tofautitofauti. Kama ninaweza taka kuweka masala. Ninaongeza kwa vile viazi. Ninavichemsha tu kidogo. Tena nina vitia kwa maji kwa mafuta ya moto. Dakika, kadhaa kama tatu hivo ama tano chakula yangu. Kishakuwa ready na nikotayari kukipakua.